Kama mwanarika kusoma gazeti hunipa uelewa mpana wa mambo yanayoendelea katika jamii nikisoma gazeti, najua habari za kisiasa, kiuchumi, kielimu, na hata afya hili hunisaidia kuwa na maarifa na uwezo wa kuchangia mawazo yangu wakati wa mazungumzo na wenzangu. Pia kusoma gazeti hunijenga kifikra kwa sababu hunifundisha kufikiri kwa kina na kuchambua habari, napenda kusoma kurasa za maoni kurasa za maoni na makala kwa sababu hunionesha mitazamo tafauti. Hata kama teknolojia imekua, gazeti badu ni chanzo muhimu cha taarifa sahihi na kuaminika ingawa siku hizi habari nyingi zipo mtandaoni, bado gazeti ni muhimu kwa kuwa inaelimisha sana. Pia inasaidia kuongeza marifa na hunifanya nijifunze maneno mapya. Napenda kusoma gazeti kwa sababu hunisaidia kujua ya nawendelea nchini na duniani.

Kama mwanarika napenda chapati sana kwa sababu ni chakula kinachofaa karibu kila wakati. Inaweza kuliwa asubuhi mchana au jioni. Nikila chapati najisikia nimeshiba na ninanguvu ya kufanya shughuli zangu za siku nzima. Pia inapendeza kwa sababu inaweza kuliwa na vyakula mbalimbali kama maharagwe, mbaazi, nyama au mboga. Zaidi ya hapo, chapati ina umuhimu wa kijamii. Nyumbani kwetu chapati maranyingi huandaliwa wakati wa siku maalum au wageni wanapokuja. Hilo hunifanya nijisikie kuwa ni chakula cha heshima na furaha. Pia, kujifunza kupika chapati hunifundisha uvumilivu na umakini kwa sababu inahitaji muda na uangalifu ili iwe laini na tamu. Zaidi ya hapo chaku cha heuwii. Napenda chapati kwa sababu ni laini, tamu na inanijaza vizuri. Chapati ikipikwa vizuri ikawa ya rangi ya dhahabu inanifanya niitamani sana.

Vingi, nina vipawa vingi, moja wapo ya vipawa vyangu ni kuimba, kwani napenda kuimba nyimbo zenye maneno mazuri na sauti tamu, kuimba kuna nifanya nijisikie furaha, huru na hunisaidia kueleza hisia zangu kwa njia nzuri. Pia nina kipawa cha kushona ambacho kinanisaidia kuunda nguo au vitu vingine kwa ustadi. Kushona kunanifundisha uvumilivu, umakini na ubunifu kwa sababu kila kipande cha kitambaa kinahitaji kuzingatiwa vizuri ili kiwe kizuri. Kushona pia njia mojawapo ya kujikimu mahitaji yangu ya shuleni kwa kuuza vitu ninavyoshona. Zaidi ya hapo nina vipawa vingine vingi vinavyo nisaidia katika maisha ya kila siku na kushirikiana na wenzangu. Vipawa hivi hunisaidia kujijua zaidi, kujivunia mwenyewe na kunipa njia ya kushirikisha wengine. Kwa furaha na ujuzi wangu.